Ndiyo natoa sadaka au michango. Ndiyo napendelea kutoa sadaka na michango kadri niwezavyo. Ninamini ni muhimu kusaidia wale wenye mahitaji jamii au mashirika yanayofanya kazi ya kijamii. Kutoa sadaka kunanisaidia kuwa na moyo wa kusaidia, kunanifundisha kujitolea na kuna nipa furaha ya kipekee ya kuona wengine wakiwa na matumaini au maisha bora. Pia ni njia ya kuonyesha shukrani kwa yale nilio yapata na kushiriki baraka hizo na wengine.